Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kuyaiga kwenye mtandao na kuifanyia mazoezi ya mara kwa mara. Kwa kufanya hivyo, basi ninakuwa na uzoefu na kisha badaae tajriba unaotakikana.

Ndio ni mewahi kutembelewa ziwa. Ziwa ambao ni meweza kuitembelea basi ni ziwa Victoria. Ziwa Victoria linapatikana katika mji mkuu wa kisumu hapa Kenya. Ni ziwa ambalo linapendeza na lina shuguli mbali mbali kama vile uvuvi na hata watu kupiga mbizi.

Wakati mwingine ninasheherekea mwaka mpya kwa kuenda au kuzuru sehemu mbalimbali za kitaifa na hata kimataifa. Ninapozuru sehemu hizi basi mimi huandaa sherehe na kusherehekea ipasavyo.

Jambo ambacho kinanipea motisha kazini ni pale ninapo msaidia mtu kwa vile mimi ni mshauri. Huyo mtu akapata suluhisho ambalo ni lakudumu. Jambo hilo linanitia motisha na linaniwezesha kufahamu kuwa huduma zangu zinamanufaa kwa viumbe vingine.

Jambo ninalo lifanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kuwa na mpangilio kabambe. Kazi linapo pangwa vizuri mtu akafahamu ni nini ataipa kipaumbele na ni nini ata malizia basi shughuli huo hukamilika vizuri na kwanjia unaopendeza zaidi.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwa karibu nao zaidi. Vile vile ninachangia kwa kuwaonyesha upendo wa hali ya juu. Na wanapokuwa na shida au jambo lolote ambalo wanahitaji msaada kwayo basi mimi huwepo wakati wowote kuwasaidia.

Mtaa wangu ni mtaa ndogo tu lakini kuna mengi sana ya kujivuneia. Moja, mtaa wangu una usalama ambao umeimarika sana. Usalama huo unamwezesha kila mtu kufanya jambo lake wakati wowote mahali popote bila kuwa na hofu. Jambo hilo linanipendeza sana pale katika mtaa wangu.

Maendeleo ambao ningependa kuona katika jamii ni maendeleo unaohusika na watoto wote kupelekwa shuleni na kupata masomo. Watoto wanapothomeshwa vizuri na kuezeshwa kufahamu ni nini wanahitaji maishani basi tunajamii ambao umekamilika.

Ndio, ninapenda kupiga picha sana. Ninapoenda kwenye sherehe au ninapotembelea mahali popote pa kigeni. Mimi hupiga picha kama kumbu kumbu. Kwa sasa kwenye albamu yangu ya picha, nina picha kadha wa kadha.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara moja kila baada ya wiki mbili. Vifaa vyangu basi huhitaji kusafishwa ili viweze kufanya kazi vizuri na kunipatia matokeo ambayo ni bora zaidi.

Ninapojiandaa kwa ajili ya mkutano, mimi hudurusu yale yatakayozungumziwa kwenye mkutano. Vile vile, mimi hujivalia vizuri ili kupendeza. Cha mwisho mimi huhakikisha kuwa ninajiamini ipasavyo.

Ninapendelea mazingira ya kazi yakiwa na uhusiano ambao ni nzuri sana. Wafanyi kazi wakapendana wenyewe kwa wenyewe na hata mabosi wenyewe wakawa na heshima kwa wafanyi kazi wao.

Ndiyo, ni mewahi kuenda katika maonyesho ya sanaa. Maonyesho hayo yalikuwa ya nazingatia sana uchoraji. Niliupenda sana kwa ni hata nami ni nawezo mkubwa sana wakuchora na ni sanaa ambao na upenda sana.

Mafanikio ya binafsi ambao nauthamini sana kazini ni pale kazi yangu yanapo kuwa bora zaidi na kufikia upeo wa juu. Ninapenda sana ninapofanya kazi basi kila mtu huridhika.

Somo la sayansi ni nao upenda zaidi ni somo la biolojia. Nilipo kuwa katika shule ya upili niliupenda sana somo hili. Na pia hata wakati nilipo timisha masomo yangu niliupita kwa uzuri sana. Somo hilo limeniwezesha kuingia katika chuokikuu na kufanya udaktari. Ninafahamu sana viumbe kwa sababu la somo hilo.

Baada ya siku ndefu kazini, ninaporejea nyumbani, basi mimi utaka nipate mapumziko vizuri. Pale baada ya kuoga na kupata chai cha jioni, mimi uketi taratibu kwenye kochi na kutazama runinga.

Ninapenda kusoma vitabu vya riwaya ambavyo vinaelezea maisha ya watu tofauti tofauti. Vitabu hivyo hunifahamisha mengi na kunielimisha mengi sana. Kwa sasa, nina vitabu kadha wa kadha vya riwaya.

Nchi ambao ningependa kuitembelea ni nchi ya uswizi. Nchi ya uswizi ni nchi ambao huwa nibora zaidi kwa shughuli za kitalii. Mimi ninapenda sana mambo za kitalii.

Ili kuweza kushirikiana vizuri na timu, mimi huzingatia maadili kama vile upendo, utangamano na ushirikiano. Maadili haya yanapokuzwa vyema basi timu hiyo huweza kufanya kazi vizuri unavyotakikana.

Ninapokuwa na marafiki zangu sisi hupenda sana kupiga gumzo. Gumzo huo hua unazingatia sana maswala za kisiasa, maswala za kidini na hata maswala za kijami. Basi huwa tunanufaika sana na majadiliano hayo.

Sikukuu ni siku ya kufurahia pamoja na jamii na marafiki Basi hata mimi pia wakati huo huwa ninawaalika marafiki nyumbani na hata jamii kutoka sehemu mbalimbali na tukasheherekea kwa pamoja.

Kwa mtu yeyote anayeanza kazi, ushauri wangu ni kuwa kazi huwa nitamu sana ikiwa umependa kazi yako mwenyewe. Basi unapojibidisha kazi yako itakuletea manufaa kabambe.

Mchezaji moja bora zaidi wampira wakikapu alijulikana kwa jina Lebron James. Lebron James alifahamika sana miongoni mwawengi kwa sababu ya uweledi wake wakutinga mabao. Basi aliweza kusaidia sana timu yake wakati huo.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakushawishi watu. Uwezo huo ni napo kuwa nao, basi ninaweza nikatimiza mambo kadha wa kadha. Pale kazini wakati mwingine, uwezo huo hua na manufaa kubwa zaidi.

Timu inapofanya vizuri na kupata mafanikio ambayo naitarajia basi mimi hutoa shukran kwa kuwaandalia sherehe kubwa sana. Vile vile mimi huwapa zawadi ambayo inawatia moyo zaidi.

Maranyingi wakati wa wikendi, mimi kupenda kutazama mpira nyumbani kwangu. Wakati huo, huwa sipendi kutembelea watu wala kufanya mambo mengine mengi ambao unahitaji nguvu nyingi.

Mahali pa kihistoria ambao ningependa kuutembelea ni bonde la ufa la omo. Sehemu hiyo huonyesha chanzo cha binadamu. Yaani kuelezea binadamu walianzia wapi mpaka wakafika mahali walipo kwa sasa.

Timu ya mpira wa kiragibi wa kimarekani ambao naufahamo zaidi ni timu ya New England Free Jacks. Ni timu ambao umebobea sana katika mchezo huu na kila mtu basi ambaye ni mpenzi wa mchezo huu angependa kuhusishwa nayo.